Utaratibu wangu wa jioni huwa na mpangilio maalumu kwa sababu naamini jinsi unavyo maliza siku yako ndivyo unavyojiandaa kwa siku inafuata kawaida, nikimaliza kazi zangu za mchana, ninapenda kuanza kutadhmini siku ilivyokuwa. Jile nimetimiza malengo yangu kama kuna jambo halijakamilika. Naliandalia ili nipange kulikamilisha kesho hii hunisaidia kuondoka mdongo wa mawazo kabla ya kuingia rasmi kataika muda w ajioni baada ya hapo nategemea na ratiba kuna siku ambazo ninatumia muda huo kujifunza jambo jipya au kufanya utafiti hasa katika maswala ya kazi au maedeleo binafsi. Ninaheshimu sana muda. Hivyo najitahidi kutoka bila mpango wa masaa mengi. Kuna jioni zingine hasa mwishoni mwa wiki napenda kupatana na marafiki au familia tunaweza kukutana kwa mazungumzo ya kawaida kushiriki chakula au hata kusherehekea jambo fulani muhimu muda huu wakijamii huniletea furaha kwa sababu unajenga uhusiano na kunipa nafasi ya kucheka na kuondoa uchovu wa siku kabla ya kulala kuoga ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu kuoga jioni hunipa hisia ya upya na utulivu baada ya hapo napenda kutulia kidogo wakati mwingine nasikiliza muziki wa polepole au kutafakari kwa dakika chache. Hii hunisaindia kuondoa mawazo mengi na kuanda akili kwa usingizi furaha ya jioni kwangu ni ile hali ya amani ya ndani. Kujua nimefanya nilishoweza kwa siku hiyo, nimewasiliana vizuri na watu, ninaawajali na nimejiandaa kwa kesho. Hivyo ndivyo, yangu si tu munda wakupumzika, bali ni daraja, kati ya juhudi, za leo na mafanikio ya kesho.

Ndiyo, kwa kweli napenda kusoma maoni mitandaoni hasa kabla ya kufanya maamuzi muhimu maoni ya watu wengi hunisaidia kupata mtazamo mpana zaidi kuhusu kitu fulani iwe ni bidhaa huduma filamu au hata sehemu ya kutembea kwa mfano kabla ya kununua kitu mtandaoni mara nyingi nasoma maoni ya wateja waliokwisha kukitumia kwa niko kwenye tuvuti ya Jumia huwa naangalia latin ya maelezo ya wanunuzi wengine wakati mwingine picha wanazoweka hunisaidia kuona hali halisi ya bidhaa si ile tu ilyiopigwa kitaalamu kwa matangazo maoni hasi pia hunisaidia kujua changamoto zinazoweza kujitokeza ili nisiingie kwenye hasara vivyo hivyo ninapokuwa nataka kuangalia filamu au mfululizo mpya naweza kusoma maoni au mapitio ni views kutoka kwa watu wengine ingawa sipendi kuharibiwa hadithi napenda kujua kama filamu ina ujumbe mzuri ubora wa uigizaji au kama inafaa muda wangu maoni huniokoa muda na pesa hata hivyo huwa nachukua maoni kwa tahadhari si kila maoni ni ya ukweli au ya haki wakati mwingine mtu anaweza kuandika kwa hasira au kwa upendeleo binafsi ndiyo maana sipendi kutegemea maoni ya watu moja tu napenda kusoma maoni kadhaa kisha nijenge uamuzi wangu mwenyewe kwa upande mwingine sihisi kusoma tu wakati mwingine napenda pia kuacha maoni yangu ili kusaidia wengine kama nimepata huduma nzuri au mbaya nahisi ni vizuri kushiriki uzoefu watu ili mtu mwingine afaidi au ajue mapema Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipea uelewa zaidi hunisaidia kufanya maamuzi bora na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii ya watu wanaoshirikiana taarifa lakini bado naamini kuwa uamuzi wa mwisho unapaswa kuwa wangu binafsi baada ya kuchuja yale yasiyo yasoma.

Kwangu, mimi kuanisha kazi ya maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana kwa sababu zote mbili zina nafasi yake maishani. Kazi inanipa kipato, uzoefu na maendeleo lakini maisha ya kibinafsi hunipa furaha, utulivu wa kiakili na uhusiano mzuri na watu ninaowajali. Kwanza kabisa, napenda kupanga muda wangu vizuri, nikiwa kazini najitahidi kuwa makini na kufanya kazi kwa bidii, ili nikimaliza nisiendelee kubeba majukumu ya kazi hadi nyumbani bila sababu ya msingi. Najua kuna nikichanganya sana kazi za muda wa kupumzika, mwishowe nitachoka au kupoteza motisha. Pia nimejifunza kuweka mipaka kuna wakati wakazi na kuna wakati wa familia, marafiki au muda wangu binafsi. Kwa mfano, jioni napenda kupumzika, kuzungumza na watu, wakaribu, au kufanya kitu kinachoniburudisha kama kusikiza muziki, kutazama filamu, au kusoma hiyo, hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa siku vile vile napenda kupanga malengo yangu kwa uwazi nikijua malengo yangu ya kazi nitajituma kuyafikia bila kupoteza muda mwingi lakini pia nina malengo ya kibinafsi kama afya mahusiano na ukuwaji wa kiroho au kiakili. Hivyo, najikumbusha kwamba mafanikio si pesa tu, bali pia amani ya moyo na furaha kuhusu afya. Najitahidi kupata muda wa kupumzika kwa kutosha na kulala vizuri. Nimegundua kuwa bila kupumzika hata kazi yenyewe haifanyiki kwa ufanisi. Mwili wa akili vinahitaji mapumziko ili kufanya vizuri kwa ujumla. Siri yangu ni kupanga, muda, kuweka mipaka na kujikumbusha kwamba maisha ni zaidi ya kazi tu. Najitahidi kuishi maisha yenye uwiano nikifanya kazi kwa bidii lakini pia nikifurahia maisha kujenga mahusiano na kupibu kujipa muda wa kupumua kwa sababu mwisho wa siku mafanikio ya kweli ni kuwa na kazi nzuri na bado kuwa na furaha binafsi.

Mahamasisha ushirikiano katika timu kwangu. Huanza kwa mawasiliano ya wazi. Na amini kwamba, timu haiwezi kufanikiwa kama watu hawa. Zungumzi kwa uwazi na heshima. Ninajitahidi kutoa mawazo yangu kwa njia inayojenga si ya kubeza. Pia, ninahakikisha ninawahimiza wengine kutoka maoni yao bila uoga. Kila mtu anapo jisikia kusikilizwa huwa tayari kushirikiana. Jambo la pili ni kushirikisha kwa makini. Watu wengi hupenda kusikiza lakini si wote hupenda kusikiliza mimi hujitahidi kusikiliza mawazo ya wenzangu hata kama sio yale yaliokuwa ninayafikiria. Mara nyingi mawazo bora hutoka kwa mtu ambaye hakuwa anaonekana kama kiongozi wa moja kwa moja. Kusikiliza kuna nijenga heshima na kuondoa migogoro isiyo ya lazima. Pia naamini katika kutoa mawaidha kwa njia chanya. Kama kuna changamoto au makosa, sipendi kulaumu hadharani. Badala yake, napendelea kuzungumza kwa utulivu na kuangalia suluhisho. Ninapotoa ushauri na lenga kujenga timu. Si kumshusha mtu, hilo huwafanya watu, wajisikie salama, kufanya kazi pamoja, kuhusu, kufuata sheria na misingi ya timu. Naamini kuwa, kila timu inapaswa kuwa na mwongozo unaeleweka. Kama kuna makubaliano ya muda, majukumu au utaratibu wa kazi, ninahakikisha nayaheshimu. Kuonyesha mfano kwa matendo ni njia bora ya kuhimiza wengine kufanya hivyo hivyo. Ukiwa mtu wa nidhamu, unawavutia wengine kuwa wa nidhamu pia. Vile vile napenda kuhimiza ushirikiano badala ya ushindani wa ndani na wa himiza wenzangu kuona kuwa mafanikio ya timu ni mafanikio ya kila moja. Tukishirikiana tunakamilisha kazi kwa haraka na kwa ubora zaidi kuliko kila mtu kufanya kivyake. Kwa ujumla na himiza ushirikiano kwa kuwasiliana wazi kusikiliza kuheshimu sheria za timu na kuonyesha mfano mzuri na amini timu yenye mshikamano na heshima inaweza kushinda changamoto yoyote na kufikia malengo yake kwa mafanikio makubwa mno.